Mwaka mpya tunasherehekea nikiwa na jamii na marafiki. Vile vile tunakusanyika katika kanisani, tunaomba, tukimshukuru maulana kwa kutuongoza kwa mwaka huo. Vile vile baada ya hiyo, baada ya kutoka kanisani, tunaenda kujumuika na familia, na marafiki, tukisherehekea, tukikula, tukikatika na kupiga, tukipiga wosia vile vile tukiweka mipango yetu ya mwaka unaofuatilia.

Mamangu mzazi amenifundisha mambo si jambo tu lakini mambo muhimu ya kuzingatia sana sana unapokua mkubwa na mambo hiyo ama jambo hilo ni kupenda watu, kuwa chukulia jinsi walivyo na kuwa na roho safi ya kusaidiana, kwa sababu kila mtu anashida na kila mtu anapitia wakati mgumu. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na roho ya kupendana, vile vile kuwa na roho ya kusaidiana na vile vile kurekebisha mtu kama amefanya mambo ya makosa.

Ndiyo, napenda kupiga picha tena sana. Kila mahali niendapo, napenda kupiga picha kwa sababu inanikumbusha mahali hapo na vile vile kumbukumbu ambazo ninazipata. Nina kamera, natumia kamera ya simu na vile kamera ile ingine ambayo natumia kupiga picha. Kwa hivyo, mimi na picha hatuwachani.

Kufanya kazi kwa bidii, ata kama unaoona vitu haziendani lakini tia bidii kwa sababu kuna siku ambayo itakuja kujipa na utasahau zile mambo ambazo umekuwa ukipitia, machozi ambayo umekuwa ukilia kwa hivi.

Ndiyo napenda kuogelea ila sijui kuogelea vizuri lakini napenda kujifunza. Kwa hivyo kila weekendi tunapoenda outi na watoto wangu na majamaa wa tunaogelea na wananifunza kuogelea. Kwa sababu kuogelea ina muhimu sana, inafanya uwe na mwili mzuri na vile vile ni ile nini ya exercise. Kwa hivyo kwa guogelea iko sawa.

Nimezaliwa katika mji wa siaya, mkoa wa nyanza, kijiji kimoja kinajiita, alego, vile vile nimekuwa hapo, nikisomea kwanzia darasa la kwanza hadi la nane. Vitu vingi tulifanya vya kuvutia huko kwa sababu kuna mito mingi, kuna lake, kuna lake Victoria ambayo inavutia sana. Na kumbuka mambo mengi sana ya utotoni, ya kwanza ni kuogelea katika mto na karibu siku moja tukulwe na mamba. Vile vile, kile ambacho kinafanya mji wangu uwe maalum ni kwa sababu, ina watu wazuri, watu wanaopenda amani, watu wanapendana. Vile vile vyakula viko mwingi sana na haswa samaki na omena viko mingi sana ambapo watu wa napendelea. Huwa narudi wakati wa likizo watoto wangu wakifunga shule nawapeleka kwa nyanya na babu yao ili wawaone.

Mimi napendelea kitanda kiwe kizuri kwa sababu usingizi wangu napenda sana usingizi wangu na pia napenda kurelax wakati baada ya kazi. Kwa hivyo kitanda kikiwa kizuri pia usingizi inakuwa mnono na wakukata na shoka. Vile vile inafanya mwili wako unarelax haupati tabu mingi.

Napenda kuenda cinema marambili kwa muwezi. Vile vile inategemea ni cinema zipi zimetokea katika muda huo. Kama kuna cinema mingi naenda maratatu kwa muwezi. Lakini kama ni chache naenda marambili kwa muwezi. Vile vile napenda kuchukua watoto wangu pamoja na marafiki zangu ili tuende tuka jienjoy tukiona.

Siku ku nasherekea ni kifanya mambo mingi ya kuanza, napenda kupeleka watoto wangu, inje wakajivinjari, wakacheze na wenzao, wakafanye mambo ya kitoto, vile vile naweza kuita marafiki na jamaa ili tusherekea pamoja, tukikatika, tukikula.

Data yangu naifadhi katika kompyuta ama vile vile katika USB, nina USB 2 ambapo data zangu muhimu na peleka hapo kwa ili nikitaka kutumia in the future na atafuta tu hapo alafu napata.

Ndiyo napenda kupiga gita, nimekua nikijifunza kuanzia mwaka jana, hadi wa leo naendelea kujifunza, lakini nikiwa kanisani natumia ile ujuzi ambayo nimekua nikipata kupiga wakati wa kanisa vile vile wakati wa maombi.

Wiki yangu ya kazi napanga kuanzia jumapili, natayarisha zile nguo ambazo nitavaa, natayarisha kile kitu ambacho najua nitaitaji katika hiyo wiki, vile vile najipanga kiakili ya kwamba huu wiki ama hiyo wiki kuna kazi ambayo nafaa ni malize, alafu pia kuna risachi nafaa ni fanye vile vile na projekti.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni ambayo nakumbuka hadi wa leo ni mchezo wa kuogelea. Nilianza kuogelea nikiwa miaka saba na nilianza kufanya hivyo katika mto mmoja ambayo iku uko kwetu. Ata nakumbuka kuna wakati mamba karibu ini ume mguu lakini kwa bahati mzuri niliokolewa. Watoto wenzangu walikuwa na mimi Pia vile vile na mandugu zangu na madada zangu Tulikuwa pamoja, tukiogelea, tukijivinjari na tukijienjoy kili ambacho kinafanya haswa hilo tukio la kuumua na kuumua karibu ni umwe na nini na mamba So kila wakati nikikumbuka hilo tukio linafanya hilo kumbu kumbu liwe maalum nahisi kuwa nahisi vizuri na vile vile nasema ni mungu tu ndiye aliitusaidia kitu kibaya haki kutufanyikia hiyo waka.

Ninapoanza kazi kile kitu ambacho nakifanya kwanza ni ku ku arrange zile vitu ambazo nahitaji nijue hiki kiko hapa, hiki kiko pale, alafu vile vile najipanga kiakili ili nijue kile ambacho nitaitaji kufanya katika hiyo siku.

Ndiyo navaa miwani lakini si ya kazi ni hii miwani tu sunglasses wakati ninapoenda bichi ama napoenda kuogelea na watoto wangu. Ndiyo navaa. Inaleta ile inafanya beauty inaboost beauty inafanya beauty inakuwa mzuri vile vile inavutia.

Ee ndiyo najifunza nilianza mwaka jana kujifunza hadi wa leo naendelea kujifunza. Vile vile nikiwa kanisani mimi hupiga gitaa ili niendeleze iyo ufunzo wangu ambayo na jifunza pale. Vile vile inanisaidia kukumbuka kile ambacho najifunza.

Mchezo niupendao katika olimpiki ni mchezo wa mbio. Napenda huo mchezo kwa sababu inanipatia motisha alafu vile vile timu ya Kenya hua inakua imechangamka sana kwa sababu wanapata medali mingi sana. So kwa hivyo, iyo inanipea motisha kuendelea kuangalia na kufuatilia michezo hiyo. Napenda kutazama mchezo wa mbio sana. Vile vile gymnastic pia napenda kuitazama na kuiangalia. Mchezaji wa olimpiki niliyempenda alikuwa aitwa faith kipyegon. Amefanya mambo mengi ni mwana mbio. Ambaye amefanya mambo mengi sana Wakati wa olimpiki hua nikona hisia nzito Kwa sababu sa zingine unalia saa zingine pia unacheka Wakati timu yako haijapata medali yoyote unalia Wakati imepata medali mingi unafurahia.

Itategemia ni wakati gani na kile ambacho napendelea kufanya, lakini mimi napendelea mwanga mkali kwa sababu ni na shida ya macho, siwezi kuona vizuri. So kwa hivyo ni kukikua na mwanga mkali na weza fanya vitu zangu, vilivyo na bila shida yoyote.

Ningependa kujifunza kupika, napenda kupika lakini sijui vilivyo. Kwa hivyo ningependa ni jifunze kupika iliniweze kupikia watoto wangu, niweze kupikia familia yangu. Alafu vile vile siku moja niweze kufungua hoteli ambayo nitakuwa nikipika.

Chakula, chakula kwangu ukija ama wakati wewote ni meenda dukani, ni meenda sokoni, ni meenda kwa duka la jumla Napenda kununua chakula, chakula sitaki ikose kwa nyumba yangu kwa sababu nina watoto alafu vile vile Ninapopata wageni pia sipendelei wageni wangu warudi kama hawajakula kitu chochote kwangu Kwa hivyo kila wakati nikienda mahali, lazima ninunuwe chakula vyakula vya kutosha.

Napenda juisi ambayo imetengenezwa na maembe, na iwe imetengenezwa kinachorali. Si lile limenunuliwa kwa duka, lile ambalo nalitengeneza mwenyewe, na blender langu, naongeza kila kitu ambacho nakitaka, na ikuwe natural.

Napenda harufu ya chakula ambacho kimepikwa na kikaiva kitamu. Haswa iwe ni samaki, samaki wa nazi ambao umepikwa, ukakaangwa na kuwekwa izo ingredientsi vizuri, kinavutia sana.

Ndiyo napenda kutembea msituni nikitafuta ama nikiangalia nikiangalia nature kama vile miti, mito, vile vile kutembea msituni inasaidia katika kukufanya uwe relaxed na vile vile inakupatia hewa safi.

Wikendi haswa jumamosi naamka kitu kama saa tatu, naandalia kiamshakinywa watoto wangu na familia yangu. Baada ya hiyo naweza kufanya usafi, nifanye usafi, tukishafanya usafi, tunaelekea nje, tunaenda napeleka watoto wangu waende kuogelea. Swimming lessons waende wakaogelea.Vile vile mimi nakutana, kwenye mkahawa na huo mkahawa pia naweza pata kile ambacho nakitaka mambo ya kawaida ambayo tunafanya ni kucheka na kuogelea pamoja kama familia na kuongelea mambo yetu Baba ya watoto wangu na watoto wangu na dadangu pia huwa tunajumuika nao hiyo wikendi jumamosi, tukiogelea pamoja na tukiongelelea mambo ya jamii Nahitaji kupumzika, nikishaogelea, tukishakula, tunarudi tu nyumbani, tunapumzika na kulala tukingoja siku ya jumapili.

Napenda kuvaa nguo za marinda, marinda ama full dresses, vile vile ehe siwezi ikona mahali pa kuweka mshipi, halafu naweka mshipi yangu na ninapaka makeup na kuwa very beautiful and presentable.

Siku yangu inaanza asibuhi wa saa kumi. So, ninapoamka, jambo la kwanza ambalo nalifanya ni kuomba. Kumshukuru Mungu na kumuambia asante kwa kuniwezesha kuamka hiyo siku. Baada ya hiyo naenda kuoga. Halafu nikishaoga naenda kufanya mbio, mbio yangu ya kawaida, exercise. Halafu baada ya hiyo nikisharudi kwa nyumba narudi tena kuoga halafu natayarisha kiamsha kinywa ama breakfast yangu na huwa natengeneza chai, chai ya kikenya halafu nikishatayarisha chai pia natayarisha watoto wangu wajiandae kwenda shule wakishajiandaa vizuri nawapeleka katika basi wanaenda halafu narudi kwa nyumba. Naendelea na kujitayarisha kupiga nguo zangu pasi. Na vile vile. Ndiyo naamka saa kumi, saa kumi ndiyo naamka. Nikishafanya hivyo lazima nikule Niandae watoto wangu kuenda shuleni. Halafu pia ni niwapeleke katika basi wapande. Halafu ndiyo nirudi nijitayarishe. Halafu ndio niende kazini. Asibuhi zangu nahisi kuwa zinakuanga ni siku nzuri kwa sababu nafanya naanza siku na zile vitu ambazo napendelea na vile vile naona wale watu ambao nawapenda kama watoto wangu na mzee wangu.

Katika kazi yangu natumai na kutarajia kufikia katika kiwango ya mkurugenzi mkuu wa kampuni. Kwa hivyo na jikaza alafu vile vile nimerudi shuleni kusomea ili siku moja promoshoni ikipatikana naweza wekwa hapo hivyo kama mkurigenzi mkuu.

Ripoti za kazi huwa naandaa kila jumapili. Nikisha toka kanisani, nikisha fanya moja mbili tatu. Na keti chini pamoja na zile vitu ambazo zimetokea katika wiki mzima. Alafu naziandika chini. Vile vile iyo maneno naweka kwenye kompyuta na kwenye laptop yangu pia.

Siku yangu ya kuzaliwa nasherekea tarehe ishirini na nne mwezi wa Agosti. Kila siku, hiyo siku ikifika ni ile siku yenye natabasamu na kuliwaza maisha yangu. Jinsi inavyokuwa. Naweza kusherekea na watoto wangu na jamaa na marafiki zangu. Huwa tunaenda nyumbani, ushago ama bara kusherekea hiyo siku. Hiyo siku chakula kinaandaliwa, vyakula vinaandaliwa, vyakula vya kila aina Kuna muziki, kuna kujienjoy na kujivinjari ile ambayo nilipenda ni ya mwaka jana ambayo niliona baba yangu aliweza kuninulia ng'ombe. Ng'ombe wa maziwa na kunitunuku kama zawadi vile vile chakula, tumesema chakula lazima kiwe Pia keki, huwa wananiletia keki na kuniimbia nyimbo za siku za kuzaliwa, na pia kunimwagia maji Halafu zawadi, napenda kupokea zawadi integemea. Kuna wale wanakuletea zawadi nzuri. Kuna wale wanakuimbia. So, zawadi lolote mimi nalikipokea.

Napenda mbwa. Nina mbwa kama watatu katika nyumba yangu. Napenda mbwa kwa sababu wanakuwa very friendly. Na vilevile wanapeana security. Alafu pia vilevile wako na ile mvuto mzuri. Kwa hivyo napendelea umbua.

Ndiyo nawafahamu wote kwa sababu pahali napoishi huwa tunakuanga na mkutano wa majirani kila jumapili jioni tunaweza kusemezana kila ambacho tumeona si nzuri ama vile vile kukujulia na tu hali kwa sababu kwa hivyo nawajua wote.

Ushauri ambao ningependa kumpatia watu ama mtu mwingine ni kua usiwai give up kwa hii maisha. Wewe endelea kujikaza na kujituma. Siku moja itakuja kujipa. Siku moja mungu atakukumbuka. Siku moja ndoto yako itakuja kutimia. Siku moja kile ambacho umekua ukitafuta, utakuja kukipata. Vile vile naweza kuambia mtu pia, akue na roho mzuri, roho ya kusaidiana, ya kusaidia wale ambao wanahitaji msaada.

Mchezo ni upendao ni mchezo wa voleboli. Inachezwa na watu sita kila pande. Anapendelea uyo mchezo kwa sababu ina ukiucheza. Inavutia sana na inafanya unaji enjoy, unajivinjari. Vile vile inaleta, inakufanya, ufanye a lot of exercise.

Kwanza zile plastiki ambazo nikonazo huwa nafanya recycling natumia the same plastics. Alafu pia nikienda mahali nione wanatumia plastiki badala ya kununua ama badala ya kukichukua nikujenayo kwangu natumia alafu naiacha pale pale.

Habari zangu nazipata katika magazeti kila siku na soma gazeti ili nipate habari vile vile gazeti inanisaidia kupata knowledge vile vile inanisaidia kujua kama kuna kazi ambayo inaitajika mahali kwa hivyo gazeti.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa, nalipenda hilo lugha, halafu pia napenda jinsi watu wanaongea, halafu pia ningependa kuenda fransi siku moja, kwa hivyo hilo linafanya nikue na huo mvuto wa kujifunza hiyo lugha, ili nikienda kule nisikuena shida ya kuzungumuza na watu.

Madukani naenda kila siku ni napotoka kazi kabla nifike kwa nyumba na nunua vitu kama mikate, maziwa, sukari. So kila wakati, kila jioni nikitoka shu ni nikitoka kazi ni napitia madukani ni nunue kile ambacho tunaitaji kwa nyumba au kile ambacho tunafaa kutumia hio siku.

Kwanza na la muhimu ni kutumia paswadi ambayo mtu hawezi jua. Kwa hivyo mimi hutumia mikono yangu fingerprint kama paswadi yangu. Vile vile siweki picha zangu kila mara. Alafu pia siongei na wale watu ambao siwajui kwenye mtandao.

Nashugulikia kwa kutaka kujua mengi kumahali ambapo sipajui na uliza wale ambao wana huo knowledge about hiyo kitu. Vile vile napenda kukosolewa ni kifanya makosa na chukulia kama kunifunza mengi.

Napenda kusimamia. Najua mimi ni ule mtu ambaye nikona ile qualities za kuwa leader. Kwa hivyo kila wakati nikipata hamu ama nafasi ya kufanya jambo, napenda niwe msimamizi wa jambo hilo.

Kazini nikiwa kazini sipendi kupoteza muda yoyote. Kwa hivyo nikiingia kazini asubuhi nafanya kile ambacho kimenipeleka pale. Nifanye kazi zangu vizuri. Niulize kama kuna mahali mtu anahitaji. Anahitaji kushugulikiwa niingie hapo.

Nikiwa na muda na familia yangu napenda tule pamoja, tuongee, alafu pia tuweke juhudi zetu ambazo tunahitaji kusonga mbele kama familia. Kwahivyo kila wakati nikipata nafasi nikikuwa na familia yangu lazima tungumuzie changamoto ambazo pia tuna fa pata na vilevile jinsi ya kutoka kwenye hilo changamoto.

Napenda chapati. Chapati ni aina ya mkate ambayo unapikwa kutumia unga ya ngano na sukari, chumvi na maji na mafuta ya kukaanga. Kwa hivyo kila wakati ninapotamani mkate huwa natengeneza mkate wangu wa chapati. Nitamu sana.

Napendelea viatu vya heals ama vile vile viatu vya juu. Kwa sababu gani mimi kwa umbo mimi ni mfupi kwa hivyo naona nikivaa hivyo viatu zinafanya nikue mrefu kidogo alafu pia inavutia inafanya uwe na mvuto wa kutosha.

Napenda kukiwa na baridi Kwa sababu huo wakati kama mimi ni mwanaspoti unaeza fanya spoti zako bila wasiwasi wowote Kwa hivo kukiwa na baridi alafu pia vile vile ule msimu wa mvua pia inafanya unafanya vitu zako kwa utaratibu.

Ndiyo nimeenda maonyesho ya sanaa na nilienda iyo ilikuwa inafanyika katika chuo kimoja hapa mjini Kenya ambapo kulikuwa na wandalaji wengi ambao walikuja na walionyesha kazi zao ambazo zilikua zinavutia na pia zilikua za kukata na shoka.

Nikiwa kwenye mstari, mimi ni mtu mwenye, nina uvumilivu mingi. Kwa hivyo, nikiwa kwenye mstari, sioni kama ni jambo la kama ni big deal. Nasimama tu hapo, hadi muda wangu wakuhudumiwa, ifike, ikishafika, naingia, nahudumiwa alafu naenda zangu.

Mda wa muishoni ile wakati wenye unafanya jambo kwa haraka haraka ili usipitwe na wakati ama ile mda usikupatie kisogo. Kwa hivyo mimi hushugulika kwa kufanya vitu ambazo sikuweza kufanya kwa uangalifu. Vile vile naweza kurejelea vile vitu ambavyo nilikuwa nafanya kila kitu kiko sawa na kiko ready.

Ndiyo, najaribu kwa kuwa ubunifu, ata ndio maana niliingia katika darasa la usanaa wa kuchora, nafikiri iyo itanisaidia sana ili kuendeleza hii ubunifu yangu ambayo nilijigundulia nayo.

Ndiyo napenda kunywa maziwa kwanza ile maziwa yenye imechacha, ile yenye imetengenezwa kita maduni na kinywa vizuri inajita mursik. Ni kitamu sana, alafu pia ina vitamini mingi sana ambayo inasaidia mwili kwa kukua.

Ndoto yangu kubwa ni siku moja nimiliki shamba na nikuwe nafanya kilimo, nikuwe napandilia mimea, vile vile niwe na mifugo, vile vile niwe na kuku, ili nikuwe mkulima wakufaa sana. Kwa hivyo naomba mungu anisaidie siku moja nikuwe mkulima wakuitajika kabisa.

Inategemea kama saa izi natumia muda mwingi sana kwa sababu ni na kazi ambayo nafanya mtandaoni. Kwa hivyo muda mwingi inapata niko mtandaoni nafanya researchi pia alafu pia ni nasoma. Kwa hivyo kama mwalimu anataka tufanye online meeting na weza kukua tena mtandaoni kukiwa na mtihani pia nafanyia kule kule mtandaoni pia.

Mnyama ambayo nimemfuga ni ngombe, ngombe wangu wa maziwa, ni ngombe mzuri sana, mtiifu, alafu pia ni mwenye bidii sana kwa kazi yake kwa sababu anatupatia maziwa kwa wingi. Alafu tabia zake ambazo napenda ni kwamba ni mtulivu, hana mambo mengi, hata watoto wanaeza enda kucheza na ye na wasimfanyie kitu. Ya, anafanya vitu za kuchekesha kwa sababu saa zingine anaweza anza kukuangalia, alafu anaanza kulia, ama ukimpatia chakula, anafurahi. Nampenda sana ngombe wangu kwa sababu ni zawadi ambaye nilipewa na baba yangu kama wakati wangu wa siku ya kuzaliwa vile vile anatusaidia sana kwa sababu anatupatia maziwa ambayo tunatumia katika nyumbani Alafu vile vile zingine pia tunauza na kupata pesa. Napenda wanyama wa kufugwa.

Wakati ninafuraha huwa naweka mziki. Mziki ni upendao ambao inajita ohangla na nakatika na nina dance vile vile wakati huo chakula lazima kiwe pamoja na mvinyo lazima iwe. Kwa hivyo tunakula, tunakunywa, tunakatika na tunajipatia mda mzuri.

Kazi na maisha yangu ya kibinafsi naweza kuzitofautisha vizuri. Kwa mfano nikitoka hapa asubui nyumbani nikienda kazini. Mambo ambayo tunaongelea kazini ni ya kazi kabisa. Hakuna mambo ya kuongelea kuhusu maisha yako. Halafu nikitoka kazini nikifika nyumbani kwangu. Hiyo sasa ni muda wangu na familia yangu na yangu na kibinafsi. Hakuna kuangelelea mambo ya kazi kabisa.

Napenda kunywa maji baridi. Napendelea maji sana baridi. Na aswa napenda iwe baridi kabisa kwa hivyo kabla sija kula kitu chochote lazima ninywe maji baridi. Gilasi kama tatu ama nne.

Napenda rangi ya kimanjano, kimanjano, hiyo ndilo rangi ambalo nakipendelea kabisa. Kwa sababu, linaleta liko na mvuto mzuri, linafanya vitu zionekane sawa kabisa.

Napenda chakula cha samaki, samaki, uliopikwa na kukaangwa na ukawekwa nazi, pamoja na sima ama ugali. Chakula hiki kinapikwa vizuri, halafu pia ina nutrients kadhaa wa kadha.

Ili nijitunze nafanya mabo mengi ya kwanza nakula chakula kilicho na nutrients zote kijulika nacho kama balanced diet. Vile vile na kunywa maji kwa wingi. Vile vile nafanya exercise ya kutembea. Vile vile ni kijisikia sijisiki vizuri naenda kumuona daktari kwa muda unaoitajika.

Napenda mwandishi anayejulikana kama Ken Walibora, ameandika vitabu kadha wa kadha na lile kitabu ambacho ninakipenda zaidi linajulikana kama damu nyeusi. Lina hadithi mingi sana na hizi hadithi ni zile ambazo zina kufundisha, zinafanya akili yako ipanuke katika sanaa ya uandishi.

Napenda mboga za kienyeji. Mboga za kienyeji zinapikwa kutumia mboga mingi kwa mfano unaweza kwa na mchicha, msheveve, sukumawiki, alafu unazichanganya zote kwa pamoja. Alafu unaweka maziwa kila siku, maziwa ya ngombe ama ya mbuzi, unaweka kila siku. Na hili chakula ni tamu sana sana sana mboga ya kienyeji. Tamu kabisa.

Nafanya mazoezi kila siku kwa wiki ama vile mara mbili kwa siku asubuhi na jioni asubuhi ninapoamka kabla sijafanya kitu chochote naenda mazoezi naenda kukimbia vile vile ni napotoka kazini nikishafika kwa nyumba na rudi naenda kukimbia pia. Kwa hivyo nafanya mazoezi kila siku ama mara mbili kwa siku moja na kila siku.